Nilizaliwa mji wa Nairobi, mahali panapo itwa Kayole hospitali, nimekua sana Nairobi, sana sana nimekua mtaa katika mtaa wa umoja. Vitu vya kuvutia ambavyo viko katika mtaa wetu ni hali ya matatu culture Hii ni hali ambapo magari ya uma, yanapakwa rangi, tofauti, tofauti na pia ya na mapicha, yanayoashiria Pengine wale waimbaji, wanasoka Pengine wale ambao wako katika makatuni Naam sana sana hii ndiyo ninayokumbuka sana nikikumbuka mji yangu na nakumbuka pia mambo mazuri ya ututoni, mahali niliweza kucheza, mahali niliweza kusomea, mahali ambapo ndoto zangu, badaa ya ndoto zangu zilikuja kukamilika. Na mji wangu sio maluumu sana, haijulikani kwa mambo mazuri kwani inajulikana sana kwa mambo na ulevi na nini Lakini awali haikuwa hivo, ilikuwa wakati ambapo tulicheza sana, tulikuwa marafiki sana na majirani wetu tulitembeleana na mimi hurudi sana sana kule nyumbani wakati wa likizo ama pale ambapo kazi imeisha au pale ambapo mikataba ya kazi pia imefikia kikomo Hapo ndipo wakati ambapo mimi hurejea nyumbani.